Naamu, ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa kiwango kinachoniruhusu kuelewa mabadiliko ya dunia katika nyanja mbalimbali kama teknolojia, uchumi, siasa na maendeleo ya kijamii. Kama kufuatilia matukio haya hunisaidia kuelewa mwelekeo wa teknolojia duniani, mahitaji ya soko la kimataifa pamoja na changamoto na full sum pia zinazoweza kuadhiri kazi yangu na jamii kwa ujumla.

Rafiki yangu wakaribu zaidi nilikutana nae ni kiwa shuleni wakati tulipo kuwa tukisoma pamoja katika ngazi ya elimu ya juu. Tulianza urafiki wetu kwa kushirikiana katika masomo na miradi mbali mbali jambo ambalo lilo tufanya tuzoane na kuelewana zaidi. Tumekua tukifanya mambo mengi pamoja kama kujisomea, kubadilishana mawazo kuhusu maisha na kazi pamoja na kusaidiana wakati wachangamoto. Kinacho mfanya awe rafiki wakweli ni waminifu wake, moyo wakusaidia bila mashalti na uwezo wakunisikiliza na kunishauli kwa hekima. Kwa ujumla, ni rafiki anaye nipa motisha, faraja na kunifanya nijisikia kudhaminiwa. Ndio maana ni namdamini sana katika maisha yangu.

Ninapo kuwa na subiri kwenye mustari, mara nyingi hujihisia kuwa ni jambo la kawaida linalo hitaji uvumilivu na utulivu. Hingawa wakati mwingine kusubiri kunaweza kuchosha, kutumia muda huo kufikiria mambo mengine, kupanga kazi zangu au kuangalia kitu fupi kwenye simu ili muda upite haraka. Kwa mtazamo wangu, kusubiri kwenye mustari hunifundisha nidhamu na heshima kwa wengine.

Mwandishi wa vitabu ni nae mpenda ni chinua achebe kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kuelezea maisha. Utamaduni na changamoto za jamii ya Kiafrika kwa mtazamo wa kina na unaokusa hisia. Kupitia vitabu vyake kama Things Fall Apart, ameweza kuonyesha kwa uhalisia mwiya ni ngilio kati ya mila za Kiafrika na mabadiliko yalioletwa na ukoloni, jambo lililo nifanya ni mdhamini sana kama mwandishi na mwalimu wa historia ya jamii.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakujifunza mambo mapya kwa haraka na kuyaelewa kwa kina hasa katika teknolojia zinazo badilika kwa kazi. Uwezo huu ungenisaidia kuendana na mabadiliko ya sekta ya programu, kutatua changamoto, ngumu kwa ufanisi zaidi na kuendelea kubuni suluhisho bora zinazo saidia watu na jamii kwa ujumla.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumbani kwangu kwa sababu ndicho kinachonipa faraja na utulivu mkubwa. Ndani ya chumba hiki, ndipo ninapopumzika, kufikiria na kufanya shughuli zangu binafsi kama kusoma au kufanya kazi, zinazohusiano na programu. Kifanya chumba hiki kipendeke, ni mpangilio wake mzuri, mazingira tulivu pamoja na kuwa na vitu vinavyonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Ninapokuwa ndani ya chumba hiki, hujihisi salama, mtulivu na mwenye motisha ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Ninaifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu kwa umakini na kuhakikisha ninaweka akiba mara kwa mara. Kila ninapo pata, kipato, hujitenga sehemu maalum kwa ajili ya akiba kabla ya kutumia pesa kwa mahitaji mengine na mara nyingi kutumia akaunti ya benki au mifumo ya kidigitali ili kueka pesa salama. Njia hii hunisaidia kuthibiti matumizi, kujiandaa kwa mahitaji ya baadae na kufikia malengo yangu ya kifedha kwa utaratibu.

Nimewahi kusafiri katika maeneo mbalimbali mazuri ambayo yamenipa fursa ya kupumzika na kufurahia uzuri wa asini pamoja na tamaduni tofauti. Miongoni mwa maeneo niliyopenda ni mbuga za wanyama ambapo nimeweza kuona viumbe wa parini kwa uhakika wa usalama pamoja na miji ya kihisoria yenye majengo ya urithi na kitamaduni unaovuti. Hali ya hewa nzuri, mandhari ya kuvutia na fursa za kujifunza mambo mapya kuhusu mazingira na watu husababisha kuwa na kumbukumb za kipekee mahali nilipo tembea.

Naam, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye virutubisho muhimu kama protini na kalsiamu ambavyo husaidia kuimarisha mifupa na afya ya mwili kwa ujumla. Pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu hivyo ni sehemu muhimu ya lishe yangu ya kila siku.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini hasa vinavyo husiana na teknolojia, maendeleo binafsi na hadidhi za maisha halisi. Vitabu vya teknolojia hunitoa maarifa mapya kuhusu mbinu za kisasa za programu na maendeleo ya mfumo ambayo ni muhimu sana kwa ngu. Haidha vitabu vya maendeleo binafsi hunisaidia kuboresha ujuzi wangu wa maisha na kufanikisha malengo yangu. Wakati hadidhi za maisha, halisi zinanipa msukumo na kuelewa changamoto mbalimbali za binadamu. Kwa ujumla, kusoma ninjia yangu ya kuendelea kujifuza na kujiendeleza kila siku.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa fursa ya kugundua ladha tofauti na kujifunza kuhusu tamaduni za watu mbalimbali. Kujaribu vyakula vipya hunisaidia kupanua mtazamo wangu, kufurahia ubunifu katika mapishi na kufanya uzoefu wa kula kuwa wa kusisimua zaidi. Pia hunifanya nijisikie mwenye shauku na wazi kwa mambo mapya katika maisha.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu, ambaye aliniambia mara kwa mara kuhusu umuhimu wa nidhamu bidii na kujiamini katika maisha Mafundisho yake yaliguza kila kipengele cha maisha yangu hasa katika kazi na masomo kwani yalinifundisha kwamba mafanikio yanatokana na juhudi endelevu na kusonga mbele licha ya changamoto Kile alicho nifundisha akikuwa tu kwa maneno mbali kwa mfano wake Jambo lilonifanya nitie moyo kufuata mahadili hayo kila siku.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua hasa maua ya jua au waridi kwa sababu hunipa hisia za utulivu na furaha. Harufu hizi hunikumbusha asili na manthari tulivu na mara nyingi hunifanya nijisikie nimepumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Zaidi ya hayo, harufu nzuri huchangia hali nzuri ya akili na huongeza motisha katika shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo, napenda kuangadia nyota kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nitafakali ukubwa wa ulimwengu. Kuangalia nyota hunisaidia kupunguza mawazo ya msongo, kunipa hamasa ya kufikiria kwa kina na kunikumbusha kwamba bado kuna mambo mengi ya kujifunza na kugundua katika maisha.

Naam, napenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuimarisha afya ya mwili na akili. Kukimbia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu na kuboresha umakini, jambo ambalo ni muhimu katika kazi yangu ya kila siku. Pia hunipa muda wa kutafakali na kujipanga upya baada ya shughuli nyingi.

Napo sherehekea siku kuu, mara nyingi hufanyika kwa mchanganyiko wa sherehe za kifamilia na shughuli za kijamii. Kwa kawaida, hujikuta nikishiriki katika chakula cha pamoja, kushirikiana na familia na marafiki, na mara nyingine kushiriki katika tamasha au sherehe za jamii. Sherehe hizi hunipa furaha, kunisaidia kuimarisha mahusiano na kunifanya nijisikie mshirikishi katika utamaduni na jamii. Zaidi ya hayo ni fulza nzuli ya kupumzika na kufurahia mafanikio na kumbukumbu za mwaka mzima.

Napata habari kutoka nyanzo mbalimbali ili kuhakikisha ni napata taalifa sahihi na za kisasa. Hii ni pamoja na mitandao ya habari mtandaoni, televisheni, radio, magazeti na pia majukwaa ya kitaaluma ya nayo husiana na teknolojia na maswala ya jamii. Zaidi ya hayo, mara nyingine napata habari kutoka kwa marafiki, wenzangu wa kazi au mitandao ya kijamii, lakini daima nakagua na kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo kabla ya kuzitumia.

Na, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Kama muhadisi wa programu, kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuelewa mwelekeo wa maendeleo ya kitekonolojia, kugundua zana bora za kutatua changamoto na kubaki kuwa mbunifu na mwenye ushindani katika taluma yangu.

Mwishoni mwa mwiki, hasa jumamosi na jumapili, napenda kutumia muda wangu kwa mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shughuli zinazoimarisha mwili na akili. Kwa kawaida, huanza siku kwa kupumzika kidogo, kisha ninaweza kuenda kutembea au kufanya mazoezi madogo, pia hujikuta nikipenda kutumia muda na familia na marafiki kwa ajili ya kuzungumza au kusherehekea matukio maalum. Mara nyingine hupenda kuenda katika maeneo tulivu kama vile kafei au bustani ili kufurahia kahawa au kinywaji kingine huku nikijipatia nafasi ya kutafakali na kupanga wiki ijayo. Kwa kawaida napendelea kupumzika zaidi lakini pia siwezi kuepuka kufanya shughuli zingine kama kusoma au kujifunza jambo jipya ili kujiandaa kwa kazi na changamoto mpya.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kuandika na kutengeneza programu za kompyuta kwani hii hutoa fursa ya kuunda suluhisho za changamoto mbalimbali zinazo kumbana na watu na biashara. Kupitia kazi hii ni napata kuridhika na kutumia ubunifu wangu pamoja na ujuzi wa kiufundi ili kusaidia kuboresha maisha ya watu kupitia teknolojia. Zaidi ya hayo, shuguli hii ina nifanya niongezea maarifa kila siku na kuendeleza uwezo wangu wa kutatua matatizo kwa njia ya kisasa na bora.

Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula kilicho rahisi na chenye lishe nzuri kama vile wali na samaki au nyama ya kukaanga pamoja na mboga za majani. Chakula hiki hunipa nguvu ya kutosha bila kusababisha mzigo mzito mwilini usiku na pia kunifanya nijisikie vizuri ili kupanga usingizi mzuri. Mara nyingine pia napenda kula chakula cha haraka kama chapati na mboga au viazi hasa ninapokuwa na shughuli nyingi jioni.

Nafanya marafiki wapi kwa kushirikiana na watu katika mazingira ya kazi, miradi ya pamoja na majukwaa ya teknolojia mtandaoni. Pia hukutana na watu wapya kupitia makongamano, mafunzo na vikundi vya majadiliano ambapo tunabalidishana mawazo na uzoefu. Kwa kuwa kazi yangu inahitaji mawasiliano na ushirikiano kujenga urafiki kwa kuwasikiliza wengine, kushirikiana kwa heshima na kusaidiana katika kutatua matatizo.

Napendelea kitanda kigumu kiasi kwa sababu hunisaidia kupata usingizi mzuli na kuupa mwili msaada unaofaa hasa baada ya kukaa muda mrefu ni kifanya kazi ya programu nikiwa nimekaa. Kama muhadisi wa programu na pitia muda mwingi nikiwa mbele ya kompyuta, hivyo kitanda kigumu hunisaidia kupunguza maumivu ya mgongo na kunifanya niamke nikiwa nimepumzika na tayari kuendelea na kazi kwa umakini zaidi.

Katika kazi yangu, nina malengo ya kuendelea kukuza ujuzi wangu wa kiufundi, kubuni na kutengeneza mifumo yenye ubora na yenye manufaa kwa jamii. Pia nalenga kufanya kazi katika miradi yenye changamoto, kushirikiana na wataalamu wengine na hatimaye kuwa mtaalamu anayeamenika ambaye mchango wake unaleta suluhisho na matatizo ya kweli kupitia teknolojia.

Napendelea kuenda sinema mara chache hasa wakati wa mapumziko au rikizo kwa ni napenda kutumia muda wangu kuzingatia miradi yangu ya kiteknolojia. Sinema ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia handithi mpya na kupata motisha ya ubunifu. Jambo linaloweza kunisaidia katika kazi yangu ya kila siku. Ingawa siendi mara kwa mara na pendelea kuchagua filamu ambazo zinaendana na maslahi yangu kama sayansi teknolojia au filamu za hadithi za ubunifu. Hivyo, sinema ni burudani chanya inayo niwezesha kupumzika, kujifunza na kuongeza mtazamo wangu wa ubunifu.

Napendelea chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo kwani napenda kudumisha afya yangu na kuwa na nitashi ya kutosha kwa kazi zangu. Chakula kisicho mafuta sana usaidia akili yangu kufanya kazi vizuri, kuongeza umakini na kuongeza ufanisi wakati wakubuni au kuandika programu. Ingawa mara nyingine napenda kufurahia chakula chenye ladha ya mafuta kwa ujumla ninajitahidi kuchagua lisha yenye afya, likiwa, namboga, protini na vyakula vyakiasili. Kwa hivyo, napendelea chakula kisicho mafuta ili kuendana na mtindo wangu wa maisha unaolenga afya na utendaji wa kazi.

Napendelea kipindi cha televisheni kinacho husiana na teknolojia, sayansi au mafanikio ya ubunifu. Napenda kuangalia vipindi vinavyo nifundisha mambo mapya, kuonyesha teknolojia za kisasa au kuelezea hadithi za watu waliobuni na kuunda suluhisho changamfu. Vipindi hivi si burudani tu bali pia ni motisha ya kuboresha ujuzi wangu wa kiteknolojia na kutoa mawazo mapya ya miradi ya programu. Ingawa mara nyingine napenda pia vipindi vya burudani kwa jumra napendelea kile kinacho changia kujifunza na kuongeza mtazamo wangu wa ubunifu na kiteknolojia.

Napenda kuhuzu shirika langu jinsi linavyo dhamini ubonifu na kukaza maendeleo wafanyikazi wake. Napenda kwamba shirika linatupa fulsa ya kushirikiana katika miradi mbalimbali ya kiteknolojia, kujifunza teknolojia mpya na kushiriki mawazo yetu katika kuboresha bidha au huduma. Pia napenda utamaduni wa ushirikiano na mawasiliano wazi kati ya wafanyikazi na viungozi, jambo linalo wengeza morali na kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Shirika hili pia linathamini maadili ya kitaaluma wa wabitibikaji na kutowa mazingira salama ya kufanya kazi ambayo yote ya nanifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu ya nye mshikamano na ya nye lengo la pamoja.

Ningependa kujaribu michezo ya video au ya kiteknoloji inayo husisha, ubunifu na changamoto za akili. Michezo kama hii hutoa fulsa ya kutumia mbinu za kimantiki, kupanga mikakati na kufanya maamuzi ya haraka, yote yanayo fanana na ujuzi ni nahitaji katika kazi yangu ya programu. Pia michezo hii ni njia nzuri ya kupumzika, kujiburudisha na wakati mmoja kuongeza uwezo wa kutatua matatizo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga muda wangu kwa makini na kugawa kazi kubwa kubwa sehemu ndogo ndogo. Kila sehemu ninaweka muda maalumu wa kukamilisha. Kisha ni fuwate ratiba hiyo kwa nidhamu. Pia napendelea kutumia zana za teknolojia kama kalenda za digitali, programu za kupanga miradi na orodha za kazi ili kukakikisha kuwa sioni kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine napangilia vipaumbele kulingana na umuhimu na dharura ya kazi.

Napendelea mkate wa aina rahisi kama vile mkate wa ngano kamili au mkate wa kawaida unaonipa nguvu na lishe bila kuwa na mafuta mengi. Napendelea mkate unaoweza kuliwa kwa urahisi na kuendana na milo yangu ya kila siku. Kwani mara nyingi kazi zangu zinahitaji umakini na nishati. Ingawa napenda kujaribu aina nyingine za mikate mara kwa mara kwa ujumla napendelea zile rahisi na zenye lishe zinazo ongeza afya na kufanya kazi za kila siku kuwa na nguvu zaidi.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Harry Potter na jiwe la Mwanga kwa sababu kina hadithi ya kuvutia. Wahusika wa kipekee na changamoto zinazowaleta pamoja. Ni hadithi inayojumuisha ujasiri, urafiki na hekima jambo linalonifudisha maadili muhimu. Mheshimiwa ninayempenda zaidi ni Harry Potter kwa ujasiri wake na kujitolea kwake kusaidia wengine. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa kiswahili na ningependa pia kusoma vitabu vingine vya mwandishi huyu hili kuongeza burudani, ujuzi wa msamiati na mtazamo wangu wa ubunifu.